Napenda sana kuendesha baiskeli, nimekuwa ninaendesha baiskeli tangu nilipokuwa mtoto na kwa hivyo ninapenda sana kuendesha baiskeli inanisaidia sana katika kufanya shughuli za kila siku za haraka na kwa wepesi sana.

Uthaifu wangu kazini naushugulikia kwa kuzungumza na wenzangu, kuwa na wakati wakutazama umbali ambao nimeweza kutoka, vitu ambavyo nimeweza kuvifanya, na pia kuangalia mambo ambayo yanaweza yakanisaidia kuthibiti uthaifu wangu.

Nina vitu kadhaa vya dhamana ambayo ninahifadhi, ninaichukulia kuwa kitu cha muhimu sana kuhifadhi vitu vya dhamana kwa maana vinanisaidia sana katika kutazama na kupanga maisha na kuweka vizuri kwa udhamana ambao ninavipa.

Kwa ujumla ninapenda muziki ambao ni wakumtukuza mungu muziki ambao kila aina ya muziki iwe ni bongo, pop, classic au reggae. Ikiwa ni ya kumtukuza mungu tu ninaupenda muziki ambao naukumbuka sana naukumbuka waimbaji wengi ambao wameimba nyimbo za kumtukuza mungu.

Naisaidia jamii yangu kwa njia tofauti, njia kwanza, ni kuisaidia kaweze kumudu maisha kwa kutafta, kuwanunulia chakula, mavazi na vitu vingine vya muhimu, vya msingi, naisaidia jamii pia kwa kuwaelimisha na kuwapa vitu ambavyo vinastahili.

Kila subuhi ninapo amka, ninaomba, ninaosha meno, nina kunywa chai, na kisha ninaanza shuguli za kawaida. Kwa hivyo jambo la kwanza ninalolifanya kila subuhi, ni kumushkuru mungu, na kisha kujiandaa kwa sababu ya siku.